Tamasha la mziki, mimi nimeenda maramingi tamasha la mziki. Kila tamasha la mziki likikuwa, mimi uhudhuria na nime enda maramingi sana nime hudhuria tamasha la mziki mara mingi sana, mi huenda tamasha la mziki, linatuibuiza, inachekesha. Naona watu tofauti na talenti zao tamasha la mziki ni mzuri sana kwa kujiburudisha.

Simu yangu utumia sana sana wakati natumia mtandao kuona chenye kinendelea duniani. Simu yangu utumia kwa mtandao nione chenye kinaendelea duniani. Na sana sana mi utumia kuangalia saa. E niangalie muda, itachukua muda gani, kufika mahali fulani. Nimechukua muda mgani, kufanya kitu fulani. Mimi ni muda. Naangalia muda, naangalia kitu kinaendelea. Natumia kuwasiliana, natumia kuongea na watu, kusoma ujumbe, ayo ndio matumizi ya simu.

Sanasana mimi napenda kupiga picha kutumia simu yangu. Ndiyo ninapenda kupiga picha na kushika hivi nikienda mahali mahali ikinifurahisha. Mimi napiga picha tu. Ama nikivaa vizuri najipiga picha. Na nikiona mtu ameva vizuri, bado nampiga picha. Ndiyo mimi napenda kupiga picha sana. Napenda kupiga picha sana. Mimi hupiga watu na ninajipiga mimi mwenyewe na kama mazingira ni mazuri bado napiga picha ndiyo mimi napenda kupiga picha sana sana.

Mimi hupenda rangi nyeupe mimi napenda kupaka rangi nyeupe kwa ukuta rangi nyeupe inafanya ukuta inakaa na mwonekano mzuri mwonekano mzuri naipenda ina nini inaonekana vizuri inatoa mwanga mzuri rangi nyeupe kwa ukuta mimi hupaka rangi nyeupe ni mzuri iko na muonekano mzuri napenda rangi nyeupe.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huendea soda baridi. Kama kuna jua kali, mimi naendea soda baridi. Nakunywa hicho ndiyo jambo la kwanza nafanya. Hayo ni mapumziko ya saa nne. Ikifika saa saba. Mimi huendea chakula cha mchana. Mimi hununua ugali na nyama, chips. Hicho ndiyo nafanya, na napitia mtandao mbio mbio. Nione kitu kinaendelea huko hicho ndiyo mimi nafanya.

Nguvu zangu kazini ni kufanya mambo ya kompyuta. Mi huweka nawapa mawazo yangu. Venye tunasuluhisha jambo. Kuweka vitu kwa kompyuta nawasaidia mambo ya kompyuta hapa na pale. Iyo ndiyo nguvu yangu kazini. Nguvu yangu kazini ndiyo hiyo mi nafanya usafi. Nawapa mawazo vile watafanya vitu zingine.

Maoni kutoka kwa ya wengine, mimi kuna yenye nayapokea vizuri, kuna yenye napokea vibaya. Lakini hata, maoni ni maoni, maoni, yakiwa mazuri ni mazuri, lakini hata yakuje mabaya mimi huwa sijali. Juu, kila mtu hawezi kukuambia wewe ni mzuri, kuna mwenye atakuambia wewe ni mbaya, kuna mwenye atakukosoa. Mimi maoni yote huyachukua vizuri. Na maoni, jambo lenye, sijafanya vizuri, narekebisha.

Mimi hupenda mazoezi ya kukimbia na jimu na michezo. Mimi hupenda hiyo mazoezi yote. Mimi mazoezi hufanya kila siku kwa wiki. Asubui nakiimbia. Kila siku kuna masiku nakiimbia, kuna masiku naenda jimu, kuna masiku nafanya michezo. Kila siku na zoezi lake. Kama weekend, mimi hucheza michezo, wakati wa jimu siku mbili kwa wiki kukimbia. Hizo siku zingine zimebaki. Je nakumuka ni mara ngapi kwa wiki mimi kila siku. Wakati gani unayopenda kufanya mazoezi? Wakati wa asubuhi taimu hakuna jua kali. Wakati wa jioni taimu jua limepungua. Limepungwa. Nahisi jinsi gani baada Mi huhisi nimechoka. Nahisi ni mechoka. Naoga. Nakula vizuri. Naenda shughuli zingine.

Mi napenda kufuatilia timu ya Manchester United. Mi nishabi kukawa Manchester United yondiyo timu nafuatilea sana sana. Yondiyo timu nafuatilia na njua kaa walishinda kama hawakushinda. Wakona pointi ngapi. Huo ndiyo mchezo wakandanda nafuatilia na timu ni Manchester United it.

Mimi nilikuwa napenda somo la kiswahili. Ni somo rahisi sana ndio ni somo tu, tunaliongea. Huwa napenda somo la kiswahili. Kusoma kiswahili, juu napenda kuongea kiswahili. Ni somo nililopita sana. Kidato cha nne. Ni somo rahisi kuongea. Yani ni lugha rahisi kuongea. Ni somo nzuri sana. Nilikuwa napenda kiswahili.

Mistuni, mimi sipendi kutembea mistuni. Juu kuna wanyama pori huko. Mistuni kuna wanyama pori huko. Huko ukitembea, ama tukuwe wengi ndio tunaeza tembea. Lakini kuna wanyama wakali huko kama simba, kuna nyoka inaeza kuuma. Mustuni isipendi kutembea. Hasaa ikawe usiku siwezi tembea kabisa. Kuna milio huko utasikia utoroke.

Mimi hupendelea mazingira tulivu yenye hayana kelele. Mazingira tulivu ndio napenda sana sana kukaa. Hili nifanya kazi zangu za. Kila siku mi hufanya kazi vizuri nikikaa mazingira ya mmetulia hayana kelele. Mazingira yametulia hayana kelele. Hayo ndio mazingira napenda kukaa nafanya kazi vizuri. Ikua mali pa kelele sitafanya kazi.